Nilizaliwa katika mji mdogo wa dandora, tulivu, wenye watu karimu, na mazingira mazuri, kuna maeneo ya kuvutia kama masoko ya kienyeji, viwanja vya mchezo, na manthari ya asili ambayo huleta kumbukumbu mzuri, nakumbuka utoto wangu ukiwa na furaha, kucheza na marafiki, kushirikiana na familia, na kujitunza maadili ya maisha, kinachoufanya mji wangu kwa wa kipekee ni mshikamano wa jamii na utamaduni wake. Ningependa kurudi pale wakati wowote ninakapohitaji kupumzika kukumbuka chimbuko langu au kusherehekea na familia.

Napenda kununuwa vitabu, zana za kujifunzia na vifaa vya teknolojia vinavyo saidia kuboresha maarifa na ubunifu. Vitabu hunipa maarifa mpya, zana za kujifunza, pia hufanya kazi ya kujifunza iwe bora na teknolojia inaniwezesha kutoa majibu sahihi kwa haraka kwa watu wengi zaidi.

Kwa kupanga bajeti, kuweka akiba ya kwanza kabla ya matumizi na kutenganisha mahitaji na matamanio, pia hutumia akaunti ya akiba au njia salama kuhifadhi pesa na kujiepusha na matumizi yasio ya lazima. Hii hunisaidia kuwa na usalamu wa kifedha na kujianda kwa mahitaji ya baadaye.

Kazi na timu mbalimbali inahitaji mawasiliano mzuri, uwajibikaji na teknolojia, hapa ni jinsi ninavyofanya, mawasiliano ya wazi, kupanga kazi vizuri, uwajibikaji binafsi, kutoa updates mara kwa mara, kuongeza uhusiano wa timu, kutatua matatizo ya haraka. Kwa kifupi mpangalio vizuri mawasiliano dhabiti na uwajibikaji ndizo nguzo za kazi na timu mbalimbali.

Natumia muda wangu wabure, kwanjia zinazofuraisha na kunisaidia kupumzika, hii ni baathi ya mambo ni na yoyafanya, kusoma vitabu au makala ilikuongezea maarifa na burudani, kuandika na kuandika dayari ilikueleza mawazo na hisia, kuchora au kufanya sanaa ndogo ilikuonyesha ubunifu, kutembea au kufanya mazoezi ya mwili ili kuwa na afya na kupunguza stress, kukaa na familia na marafiki ili kuimarisha uhusiano na kushirikiana furaha kutazana sinema na vikao vya buradani mtandaoni kwa kupumzika na kufurahia.

Wakati wa mapumziko kazini napenda kufanya mambo ya nayoongeza nguvu na kupumzika ili kurudi kazini kwa umakini kwa mfano kunywa maji na kinywaji kidogo ili kuondoa uchovu mwilini. Pili, kutembea kidogo au kufanya stretching ili kuimarisha mzunguko wadamu. Tatu, kuzungumza na wenzangu kwa upole ili kupumzika kisaikolojia nne kusoma au kusikliza mziki mfupi ili kupumzika akili, kupumzika kimia bila kufanya chochote ili kuondoa strezi.

Ndiyo napenda chakula cha haraka mara chache kwa sababu ni rahisi na kina okoa muda hasa nikiwa na shughuli nyingi hata hivyo hujitahidi kula kwa kiasi na kuchagua chaguzi zilizo bora zaidi kiafya kudumisha afya nzuri.

Kiwa wasiwasi, napenda kufanya mambo ya nayo nisaidia kutuliza akili na mwili. Hii ni baadhi ya hatua ninazochukua kupumua kwa kina na taratibu ili kupunguza msongo wa mawazo kuzungumza na rafiki au mtuwa kua miniana, kuhusu kilichonipa wasiwasi, kuandika diary au mawazo ili kueleza hisia na kupunguza mzigo wa akili. Hizi hatuwa hunifanya ni skie mtulivu mwenye amani na tayari kukabiliana na changamoto.

Ninapenda kusoma vitabu aina mbalimbali, lakini hasaa vitabu vya motisha na maendeleo binafsi, vitabu vya elimu na uchambuzi. Hivi hunifanya kutoa mwanga na mbinu ya kuboresha maisha na study za kibinasi, na pia maswala ya uchumi, fedha na sayansi vinanisaidia kujifunza na kuelewa dunia. Kwa hivyo, ninapenda kusoma vitabu, vinavyo nisaidia kukua kiakili na kihisia.

Penda mwezi wa disemba, hii ni kwa sababu ni muda wa sherehe, familia na kupumzika baada ya mwaka mzima, wakazi na masomo na penda furaha, mantari ya likizo na wakati wa kushirikiana na familia na marafiki. Pia mwezi mzuri wa kutafakari mafanikio ya mwaka na kupanga malengo ya mwaka unaoukuja.

Napenda chakula kitamu kwa sababu unipa furaha na kunifanya nijiskie mzuri, chakula kilichopikwa vizuri na chenye latha nzuri, ufanya muda wa kula uwe wa kufuraisha zaidi, pia chakula kitamu umpa mtu maadili na furaha mzuri.

Napenda chai kuliko kahawa kwa sababu hunipa hisia za utulivu na kupumzika asubuhi au wakati wa mapumziko, chai pia ni rahisi kuandaa na inaweza kufanywa kwa aina mbalimbali kama chai ya kawaida, chai yenye viungo au chai yenye maziwa. Ninapokunywa chai huhisi amani, furaha na moyo umechochewa kidogo bila kuchanganya hisia za haraka au msisimko mkubwa kama kahawa.

Kila siku huhakikisha nakula lishe bora, yenye mamboga, matunda, protini na nafaka nzima, unakunywa nakunywa maji ya kutosha, nafanya mazoezi kama kutembea au yoga, nalala angalau saa sita, hadi saa nane, pia napunguza stresi kwa kupumua, meditation au kufanya mambo ninayoyapenda, nakaa na watu wanaoniinua kiakili na kuhisia, na kihisia, hii yote ni kuimarisha mwili, akili na hisia. Na kukuza afya bora kwa ujumla.

Sana situmii mfumo wa usalama wa vidole, mimi hutumia neno siri au pin kulinda simu na vifaa vyangu kwa sababu ni rahisi kubadilisha nikihisi usalama umehatarishwa mfumo wa vidole ni mzuri na wa haraka lakini napendelea njia ambayo nina udhibiti kamili wa kubadilisha muda wowote.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia kwa sababu hunilinda, jua na baridi na pia huongeza mtindo wangu, wakati mwingine hufanya nionekane wakipeke na kuongeza kujiamini, pia kofia ni rahisi kutumia na inaeza kuendana na mavazi tofauti tofauti, ikifanya iwe chaguo bora kwa shuguli ya kila siku.

Wakati mkuu wa mpira wa baseballi unaitwa inning, mchezo wa inning ambapo kila timu inapewa nafasi ya kushangaa na kushika, kila inning imegawanyika kwa chini na juu, timu ya wageni inashangaa kwenye juu ya inning na timu ya wenyeji inashangaa kwenye chini ya inning. Lengo ni kufunga zaidi ya timu pinzani baada ya inning zote ikiwa timu ziko sawa baada ya inning tisa mchezo unaenda kwenye extra inning hadi timu moja ishinde.

Napenda kucheza na watoto kwa sababu wananipa furaha na nishati chanya. Kucheza nao hunifanya nijiskie huru, nipunguze stress na kujifurahisha kwa muda wa sasa. Pia napenda kuona jinsi wanavyocheka, kuuliza maswali na kutumia ubunifu wao bila hofu. Inanikumbusha umuhimu wa furaha ndogondogo maishani na kunifanya nijiskie mwenye amani.

Hauri mtu mwingine hujithamini na kuzingatia afya yake ya mwili, ya akili na hisia awe na malengo lakini asijisahau wakati mambo hayaendi kama alivyopanga. Asikilize wengine na ajifunze lakini pia aweke mipaka, afanye mambo anayopenda kufurahia maisha ya sasa na ushukuru wengine kwa vitu vidogo kila siku. Hii yote hujenga amani, furaha na maisha yenye utimilifu.

Kwa faribisha wafanyikazi wapya, kwanza ninawapa karibu kwa maneno ya ukarimu, nikiwambia jinsi wanavyo hitajika na kutadhmini kutathminiwa katika timu, kisha ninawafahamisha kuhusu utamaduni wa kazi, taratibu na malengo ya kampuni ili wasije tayari na wakuelewa nafsi yao, pia na wapa msawada wa awali kama muongozo au mtu wakuuliza maswali ili wasijisikie huru na kujiingiza kwenye kazi.

Kila siku natumia usafiri wa uma kama basi au matatu kwa sababu ni rahisi, nafuu na kunisaidia kuwasiliana kwa muda mfupi. Wakati mwingine ni kihitaji haraka au kwa urahisi zaidi na pendelea kutembea kwa migu au kutumia baiskili, hini pia ni njia mzuri kwa afya yangu kwa safari ndefu na weza kutumia gari binafsi au ride hauling kama uba ili kufika kwa haraka na kwa urahisi.

Nikiwa na timu, mimi hufanya mambo kadhaa muhimu kwanza na wasikiliza wenzangu kwa makini ili kuelewa mawazo na maoni yao, kisha nashirikiana mawazo yangu kwa uwazi na kwa heshima ili kila moja apate kutoa mchango wake, pia hufanya kazi ya pamoja na kugawana majukumu kusaidiana pale panapo hitajika kuhakikisha malengo ya timu yanafikiwa.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu hunipa utulivu, kunisaidia kuzingatia zaidi na kuniruhusu kupanga muda wangu vizuri, pia hunipa nafasi ya kusawazisha kazi na maisha binafsi na kufanya kazi kwa ufanisi bila usumbufu mwingi.

Nahitaji kufanya wasilisho mara nyingi nyingi ninahisiwa mchanganyiko kuna wakati ninasikia msisimko na kujivunia kwa fursa ya kushirikisha maarifa yangu lakini pia kuna wakati ninasikia wasiwasi kidogo kuhusu kuzungumza mbele ya watu na kuhakiki kama ninatoa ujumbe vizuri, hata hivyo napendelea kuangalia wasilisho kama njia ya kujifunza au kuimarisha ujasiri na mara nyingi baada ya kumaliza ninahisi kuridhika na fahari.

Penda wanyama ambao ni wakubwa au wadogo lakini wakiwa wakipekee na wenye tabia za kupendeza kwa mfano napenda mbwa kwa sababu ni watiifu na wanapenda kucheza paka kwa sababu ni warembo na wanapenda starehe na pia ninapenda ndege kwa sababu wanaimba vizuri na huangaza nyumba kwa rangi zao pia napenda wanyama waporini kama tembo au twiga kwa kuwa wanavutia na kunifundisha kuheshimu asili.

Natumia simu mara tatu au tano kwa siku zaidi ya mawasiliano na kujifunza programu ninazotumia ni WhatsApp, mitandao ya kijamii kidogo na Google nakumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa simu ya kawaida sana lakini ilinifurahisha. Simu imensaidia kuwasiliana, kujifunza na kurahisisha maisha ingawa wakati mwingine inachosha akili nathani muda mzuri wa kuzima simu ni jioni au kabla ya kulala ili kupumzisha akili.

Napendelea kuandika kwa sababu hunipa muda wa kufikiri vizuri na kupanga mawazo yangu kwa utulivu kuandika hunisaidia kueleza hisia na mawazo kwa uwazi zaidi. Hata hivyo napenda pia kuongea hasa inapohitaji mawasiliano ya haraka au kujenga uhusiano na watu.

Malengo yangu kwa kazi yangu ni kwanza kuboresha ujuzi wangu na kufanya kazi kwa na ufanisi zaidi, ili niwe sehemu muhimu ya timu, pia ninataka kupata uzoefu na majukumu mapya ya nayonisaidia kukua kitaaluma. Malengo mengine ni kujenga mtandao mzuri wa kazi, kushirikiana vizuri na wenzangu na hatimaye kufikia nafasi ya kuongoza au kushiriki maamuzi muhimu kazini.

Ndiyo, ninapenda kupika. Inanifurahisha kujaribu mapishi mapya na kupika chakula kitamu kwa ajili yangu na watu wanaonijali. Chakula ninachopenda kupika zaidi ni wali wa mnazi na samaki wa kukaangwa ili niwenalishe na afya bora.

Tumia mchanganiko wa herufi kubwa na ndogo namba na alama maalumu fanya liwe ndogo lakini ndefu angalau herufi kumi epuka maneno rahisi au habari yako binafsi jaribu maneno ya nayo husiana pia tumia maneno siri kuhifadhi na kuunda maneno siri salama.

Kuenda sinema mara moja au mara mbili kwa mwezi, ni njia nzuri ya kupumzika, kufurahia filamu mpia na kujiburundisha, pia husaidia kuondoa msongo wa mawazo na hunipa wakati wa furaha binafsi au na marafiki, pia husaidia kupitisha muda.

Nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ya kawaida na marafiki au familia. Kwa kawaida napenda kuwa na chakula kizuri, keki na muda kufurahia pamoja na wapendwa wangu. Pia ni fursa ya kutathmini mwaka uliopita, kuweka malengo mapya na kufanya kitu kidogo cha kujiburudisha au kujitunza.

Wakati umeme unapokatika, mimi napendelea kufanya mambo ambayo hayategemei umeme kwa mfano kusoma vitabu, kuchora, kupanga vitu au kufanya mazoeizi, nyepesi, pia ni wakati mzuri, wa kutafakari, kupumzika au kupanga mawazo, hii inanisaidia kutumia muda mrefu vyema bila kuchanganyikiwa na kukosa umeme.

Ya mikutano ambayo ni fupi, yenye malengo yalio eleweka na yenye ushirikiano, ni bora pale kila mshiriki anaweza kueleza mawazo yake kwa uhuru, kuliza maswali na kushirikiana kutatua matatizo, mikutano kama hii huwa ni natija inahamasisha ubunifu na kufanya mtu ajisikie kuwa sehemu ya timu.

Filamu ninayoipenda zaidi ni ya comedy ya the pursuit of happiness. Ninaipenda kwa sababu inaeleza hadithi ya uvumilivu, matumaini na bidii ya kufanikisha ndoto. Niliona filamu hii kwa mara ya kwanza nikiwa na rafiki. Naye ndiye aliye ni letter kuangalia. Ningependa kuiona tena kwa sababu inatoa motisha kwa kuniacha nikiwa na hisi ya nzuri.

Pili kwenye mstari unanifanya nijisikie mvuto kidogo na uvimulivu unaojaribiwa hata hivyo mara nyingine huwa ni fursa ya kutafakari kupanga mawazo au kusoma kitu kidogo kwa ujumla napendelea mstari ni mfupi lakini najitahidi kuwa nsubira bila kuchanganyikiwa.